Baada ya siku ndefu, ninapumzika kwa njia zinazosaidia kuondoa uchovu wa akili na kimwili. Kwanza, napendelea kukaa kimya au katika mazingira tulivu nikiwa nimepumzika kutokana kwenye shughuli nyingi. Kila wakati ninapumzika kwa kusoma kitu kinachonipendeza. Kusikiliza muziki au kufanya mazoezi ya tulivu kama kutafakari au kupumua kwa kina Hii husaidia kuondoa msongamano wa mawazo na kuondoa makazo ya siku Pia kuzungumza au na marafiki au familia hutoa faraja au kurahisisha hali ya kimoyomoyo kwa jumla Inapumzika kwa njia zinazotoa machanganifu ya utumulivu burudani na kujenga nguvu kwa siku inayofuata.